Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati mambo zaidi yanayatokana na mkutadha huu ni mambo yepi ambayo unazingatia ili kuhakikisha kuwa kazi yako umimaliza kwa wakati unaofa. Ni nini kinachokufanya uwe na motisha ya kumaliza kazi kwa wakati ambao unafaa? Ni vitendo vipi au ni mambo yepi ambayo ungeweza kuelezea na ni kwa nini unayazingatia ili kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa? Mimi mara nyingi tuseme pale kazini kuna kazi sivo Sasa kukiwa na kazi na nataka kukamilisha Uwa nakikisha kuwa nimefika kazini mapema kitu cha kwanza na kitu cha pili najua uweza fika kazini mapema ndiyo, hatukatai Lakini unapata hauwelewi ni kazi ipi ambayo unafako ifanya Sasa unapata, ukifika kazini mapema na uwelewi kazi, unayofa kufanya, unapata, umefika tu kazini alaf ukakaa, ujui cha kufanya. Nakini ukikuwa na msimamo au ukikuwa na plans, unapata, unafika kazini, unajua cha kufanya, unenda tayari, unaanza kazi yako. Ndivo. Kupale nyumbani unapata kama ni usafi, upishi, upangaji, vitu tuvia kawaida pale nyumbani. Pia ni hivo. Lakini mara mingi mimi najichua mimi mtu wa kuongea na watu mara mingi sana. Sasa nikitaka kufanya kazi yangu arahaka pale nyombani hua na jaribu kukatama mazungumzo. Yaani na jaribu kuweka manani yangu yote kwa hile kazi ambayo na nafanya. Hivo, wakati mwingine unapata nimeeka tu mziki na sikiza nikifanya kazi. Hivo hua nafanya na napata nimemaliza kazi hata mapema kushinda ule wakati ambao ningechukua kama sisikizi mziki. Ndiyo, la pia pale kazini kitu kingine ambacho ufanya nimalize kazi mapema ni ile motisha. Wajua unapata kuna wenzako pale kazini. Huwezi takatu wewe piki yako ndiyo kazi yako, uwe inasimama, mara wengine wame maliza kazi yao, uwe ujamaliza. Lazima uwe na ile motisha ya kumaliza kazi yako mapema ili uwe sawa na wenzako. Kwa sababu wakati mwingini unapata ukifanya kazi pole pole, unaona ni kama ufaikuwa hapo, unaona ni kama hawezaani, Unuona ni kama unajitia manunguniko sana kwa sababu unuona ni kama wewe hautoshei kuwa kwenye mazingira hayo Lakini ukimaliza kazi kwa mapema unapata ukosawa na wenzako hauoni shida ya yote.

Wazo gani zuri una kwa siku ya leo? Mambo zaidi ni, je umeweza kuwa na mawazo yoyote siku hii ya leo ambayo yanaweza kuwa na uzuri wake? Mawazo hayo yanausiana nini? Na ni kwa nini? Ni nini ilifanya ukakuwa na mawazo hayo siku ya leo? Leo ni siku ya jumapili, ndiyo. Leo nilibahatika kuona kipindi fulani Kwa kizungu tunasema series ambayo inaitwa ruthless Nimekua nikifuatilia kipindi hicho Kwa muda sasa Kwa sababu mara mingi nimekua nikona na shughuli Hapa na pale Sasa unapata siwezi kukimaliza tu mara moja Sasa nimekua nikitazama muda baada ya muda Leo natazama tuseme sura mbili naachia hapo naenda narudi kesho ivo ivo Sasa leo nime kuna mahali ambapo kulikuwa na vitendo kadhaa kadhaa na vitendo ambavyo ni vya kinyama sana na kipindi hicho kiliniguza kwa sababu nilipata kuona sio tu kipindi ni mambo ambayo yanafanyika kwenye jamii ni mambo ambayo yanaendelea kila siku uchao ni venye tu watu hawajaona Yaani wanadhani vipindi ni vipindi tu Lakini tulijifunza kuwa vitu vingi vya kifasihi ni kioo cha jamii Ndiyo Sasa nilikua na wazo hili Haa kutokana na yale ambayo niliona niliweza kufikiria hivi kimawazo kimawazo niliona ni yaani ilikuwa yaani kabisa kabisa kitu ambacho kimekua kikifanyika nchini mwetu na wazo lililonikujia ni ukiwa na upungufu mahali au waeza kuwa sawa lakini upatane na mtu ambaye ni mwerevu kukushinda Hapo unapata pia wewe unaeza umia Niliweza kuona katika kipindi hicho Kila mtu anayo ambaye anamshinda kimawazo na kimatendo na kutokana na hayo mawazo yangu yaliweza kuona kuwa Sio kila mtu ambaye anaona maisha ya binadamu yakiwa ya muhimu na ndiposa huwa tunasema kuwa tunafaa kuzingatia maisha yetu na ya wengine tunafaa kuchunguza sana kuhakikisha kuwa tunaishi sawa na wenzetu.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kwanza mambo zaidi uzalishaji ni nini? Na ni mambo yepi ambayo unazingatia ili kuhakikisha kuwa uzalishaji wako unaendelea kukua bora kila uchao. Na ni mambo gani ambayo yanaweza zingatiwa na wengine pia ili kuhakikisha kuwa uzalishaji wao unaendelea. Kwanza mimi uzalishaji tunaeza tu sema ni ile hali ya kuwa bora zaidi. Kuuongeza ubora wako, kuuongeza output, hivo ndivo tunaseme kwa kizungu. Kuuongeza uzalishaji kwanza mimi huakikisha kuwa nimeweza kukuza akili yangu. Kimawazo nimeikuza. Kufanya shughuli fulani fulani pale kazini au pale nyumbani Nahakikisha kuwa nimejifunza kila siku kitu ambacho kinaezanisaidia hapo mbeleni hUwa wanasema usiwe tu mtu ambaye anajua tu kitu kimoja Kwa sababu wakati mwingine unapata mazingira unayoiishi ndani yanahitaji wewe kujua vitu pande zote mbili Sasa unapokuza uzalishaji, uzalishaji unapata unakuza kwa njia tofauti tofauti, waweza kuongeza uzalishaji wako kupitia kuona wengine, unaona mtu ambaye anafanya kitu ambacho kinafana na kile ambacho wewe unafanya, unaona ah huyu amekifanya bora zaidi, wacha mimi pia nikajifunze zaidi. Hivo, wakati mwingine ukifanya shughuli hiyo hiyo unapata imekua imekua unapata kazi yako imekua ni nzuri zaidi kushinda ya zamani. Nyingine ni kupitia kusoma vitabu wakati mwingine unapata kuna ile shughuli ambayo inaitaji tu mtu, aweze kuwa na uwezo kusoma ili aweze kuelewa zaidi na unapofanya hivo wakati mwingine unapofanya kazi hiyo tena unapata umeifanya bora zaidi kushinda wakati uliopita. Uzalishaji ni muhimu sana kwa sababu unapata sio rahisi ukose kazi. Yaani hata kama hakuna kazi mtu atasema haa fulani uzalishaji wake upo juu. Unapata anasema sisi tunataka mtu kama huyo kwa sababu atasaidia kazi yetu na biashara yetu iweze kuendelea. Ukikuwa na uwezo wa uzalishaji, unapata mawazo yanapanuka kila uchao sababu wewe sio mtu wa kueka tu mawazo kwa kitu kimoja. Unapata ni mtu ambaye anataka kujua vitu tofauti tofauti kila siku. Na hivo unapata umejisaidia sana.